Mimi napenda kuvaa nguo casual hizi ni nguo kama vile shati safi suruali nathifu na viatu vizuri na nguo zinazo lingana na mazingira na hali ya hewa upenda kuvaa mtindo unaopenda ni ule unaonifanya nijisikie mwenye kujiamini na huru bila kulazimisha fasheni kali.

Asubui niliamka saa kumi na moja. Nilipoamka nilichukua muda wangu dakika thelathini ili kupiga dua na kumshukuru maulana vile vile nikumwomba anipe nguvu ya kufanya kazi ya mchana kutoka hapo nilihenda moja moja jikoni kutayarisha kiamshakinywa nikapika chai na kula kwa mihogo asubuhi baada ya kujipanga nikaenda nikachukua mswaki nikapiga mswaki hili kukunipa usafi wa meno nikaenda nika nikaenda kuoga ili nipate hewa safi ya asubui. Nikatoka nikaenda kazini asubui yangu ilikuwa mzuri kwa sababu niliamurisha mapambazuko yangu mapema na kujiandaa siku mzima asubui.

Jambo la kwanza huwa nawasikiliza kwa makini najitahidi kuelewa wanachopitia bila kuwahukumu natumia maneno ya kutumia moyo kama kuwakumbusha thamani ya uwezo wao na kwamba hawako peke yao natoa ushauri rahisi na wa vitendo hatua ndogo ninaweza kuanza nazo mara moja. Nawahimiza kujiamini nawasaidia waone kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza wala sio mwisho wa safari. Nawaonyesha tumaini nawakumbusha kuwa hali uhbadilika na kesho inaweza kuwa bora kuliko leo na waheshimu na kuwapa nguvu.

Jinzi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa, hii ni siku muhimu sana katika maisha. Mara mingi hupenda sana kuisherehekea kama niko kanisani hii nikumwambia mungu shukrani na kumuomba azidi kunipa maisha mengine marefu. Kama siko kanisani hupenda sana kuenda kuisherehekea na marafiki zangu. Hii inanipa kumbukumbu katika maisha na inanifanya nikue wa dhamana nijisikie niko dhamana maisha.

Mchezaji ambaye ninayempenda ni Lionel Messi, kwa sababu ana kipaji cha asili na akili kubwa ya mchezo. Anacheza kwa unyenyekevu, sio majigambo. Anaudhabiti na bidii kwa miaka mingi. Anaonyesha kuwa mafanikio hayahitaji makelele mengi. Hili linanifanya ni mpende lionel messi.

Napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu utuliza akili na kupunguza masongo wa mawazo vile vile uboresha afya ya kimwili hunipa muda wa kufikiria na kujitambua hunipea nafasi ya kuona mazigira na watu ni mazoezi rahisi.

Mimi upenda sana kunyoa kwa sababu ya usafi wa kibinafsi kunyoa unisaidia kuhisi msafi na kuepuka arufu isiyopendeza hasaa sehemu za mwili kama vile mikono miguu mikia na sehemu za siri vile vile lishe ya hafya ya ngozi nywele nyingi inaweza kukusanya uchafu na harufu sababu ya tatu ni huzuri wa mitindo mimi unyoa nywele za mikia, mashafu, ndefu na mikia ya mikono.